Ninapenda kucheza na mtoto wangu maranyingi na sababu ambazo zinanifanya nipende kucheza na mtoto wangu maranyingi ni kwa sababu wakati mwingi huwa sipatikani nyumbani, wakati mwingi huwa ninaenda kazi, ninaenda kufanya kazi, nina shinda katika kazi. Na yeye pia wakati mwingi anaenda shule kwa hivyo huwa hatupatani asubuini kienda kazi na yeye anaenda shule na wakati mwingine mimi hurudi sana usiku wakati ambapo mtoto wangu amelala na asubuini naondoka mapema wakati hata pia na yeye anajitarisha kutoka kwenda shule. Kwa hivyo wa ninatumia muda ambao siko kwenye kazi, ninacheza na mtoto wangu ili kuleta ule uzoefu, kuleta uzoea wa mama na mwana, kufanya uhusiano wa mama na mwana kuwa mzuri. Kwa hivo wakati ambao mimi sijaenda kazi ama wakati nimetoka kazi mapema, nitachukua mtoto wangu, nitacheza na yeye, nitafuraika na yeye. Ni kwa sababu ninataka pia mtoto wangu ajisikie ya kwamba akona mama ninataka mtoto wangu ajisikie ya kwamba mzazi wake ama mama yake anampenda Ninachukua ule wakati ninacheza naye ninamwelewa mtoto wangu anataka nini nikipi anachokipitia Kwa hivyo ni wakati mzuri wa mimi kufahamu mtoto wangu na mtoto wangu pia kunifahamu mimi kama mama yake Kwa hivyo ninapenda kucheza na yeye maranyingi sana ilikuweka ule uhusiano wa mama na mwana kuwa bora zaidi.

Wakati napo kuwa na wasiwasi ama wakati napojiwa na wasiwasi, kitu ambacho mimi huwa nafanya, huwa naenda kukaa mahali ambapo ninaketi mimi pekee yangu, ninaenda kuketi mahali ambapo pametulia, mahali ambapo pana utulivu sana, ninaketi mahali pale, ninahakikisha, ninafikiria mambo mazuri ambayo mungu amefanya kwenye maisha yangu, Ninafikiria pia wakati mzuri ambao nimewahi kuwa na wenzangu, kuwa na familia yangu Ninaketi mahali pale pia nikiangalia dunia, nikiangalia mawingu, jinsi ya navyopita Ninaketi pale tu nikitafakari na kufikiria mambo ambayo ni mazuri mambo ambayo yamenipa furaha katika maisha yangu Ninakumbuka tu nyakati ambazo ni mzuri, ambazo zilinifanyikia nzuri Ninafikiria tu vitu vizuri ambavyo pia ningependa sana kuvifanya ama ningependa sana vifanyike kwangu. Kwa hivyo wakati ninapokuwa na mawazo yale mazuri wakati nipo sehemu imetulia ninafikiria hayo mawazo mazuri wasiwasi huo unaniondokea na moyo wangu unapata amani sana. Kwa hivyo mimi ninasaidika sana kuketi mahali pamenyamaza mahali pametulia nifikirie tubmambo yaliyo mazuri kwenye maisha yangu na alafu ninapata amani na moyo wangu unakuwa sawa na wasiwasi unaniondokea.

Chakula ninachopenda kukila jioni ni chakula cha wali na mchuzi. Ninapenda sana wali ambao pia unaitwa mchele. Ninapenda sana jioni yangu nichemshe wali ama nichemshe mchele. Na nipike na mchuzi kando. Mchuzi unaweza kuwa wanyama, unaweza kuwa wakuku, unaweza kuwa wasamaki. Unaweza pia kuwa mchuzi wa aina za mboga, tofauti, tofauti. Ninapenda chakula hiki, ninakipenda sana kwa sababu ni chakula ambacho nimefundishwa na mzazi wangu tangu niko mtoto mdogo. Ni chakula ambacho alikuwa anapenda sana kutupikia wakati wa jioni. Na kwa sababu ya uzoefu ule niliopata nikiwa bado niko mdogo nikiwa nyumbani kwetu. Ni chakula ambacho hata mimi mwenyewe jinsi nimekuwa, bado nitahakikisha, ninakula sana, mchele na mchuzi wakati wa jioni. Ni chakula kitamu sana, ni rahisi kwa kuandaa, na pia unaweza hata ukala na matunda sana sana kunazo ndizi, ama nanasi, ama parachichi. Ni tamu sana unapoandaa na kuweka matunda hayo na kula Unaweza pia hata ukashukisha chini ama ukajiburudisha kwa juisi ya aina ya matunda yoyote Alafu pia ni chakula ambacho ni chepesi sana. Sio kile chakula ambacho kitakufanya ushibe sana mpaka ushindwe kulala. Kwa hivyo ni chakula ambacho ni kitamu na pia ni chepesi sana. Unapokula tumbo halitakuwa na shida sana. Kwa hivyo wakati wa kulala nitalala vizuri bila shida yoyote ama kusumbuka aina yoyote Kwa hivyo ninapenda sana kula chakula ambacho ni cha wali na mchuzi wa aina yoyote nikiongeza na matunda na pia kinywaji cha juice.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Izraeli na sababu ambazo zinanifanya nitamani kutembelea nchi hiyo ni kwa sababu mimi ni mkristo. Mimi ni mkristo ninaependa dini yangu sana. Ni mkristo ninaependa kusoma biblia sana. Kwa hivyo nimesoma biblia sana, nimependezwa na historia ambazo zilikuwa zinafanyika mahali pale. Na kumbuka historia za kina Daudi, kina Solomoni ni vitu ambavyo ningetamani mimi mwenyewe niende kule Nikajione, nikaone ata kaburi la Yesu Nikaone hadi hekalu, lilo jengwa na Solomoni Kwa hivyo ni vitu ambavyo vina nifanya sana nitamani kuenda katika nchi hiyo na kitu ambacho ninakifikiria kuhusu nchi hiyo nilicho kisikia ama kitu nilichokikumbuka katika nchi hiyo sana sana ni hilo hekalu lililo jengwa na solomoni ninataka sana kuenda kuliona maana nilo ambalo ni huwa ninalikumbuka ninalifikiria sana na kitu ambacho ningependa kukiona huko ni mambo tofauti tofauti yalio fanyika huko nyuma ningependa kuona kaburi la yesu ningependa kuona hilo hekalu Ningependa kuona pia ile miji kama Bethlehemu, Jerusalem, Jericho. Ningependa sana kuona iyo miji. Niangalie jinsi ilivyo na nifikirie kama inafanana na kile nilichokuwa. Ninakiwaza wakati nikiwa ninasoma bibilia. Na kitu nachohisi napofikiria kusu safari hiyo. Uwa ninahisi furaha sana. Uwa ninatamani sana nifike kule. Wakati napofikiria kuhusu safari hii. Huwa nafikiria hadi ninajipata ni kama nishaenda tayari Kwa hivyo ni kitu ambacho ninakitamani sana na ni kitu ambacho Ninaamini nita kuja kukifanya.

Video za mtandao ninazo penda kuzitazama ni video kutoka mtandao upande wa tiktok. Ninapenda sana tiktok maana tiktok ni mtandao unaofurahisha sana. Kunazo video mbalimbali, kunazo kurasa mbalimbali ambazo mimi huziangalia na kuangalia video zake. Huwa ninapenda pia kuangalia video za vyakula kwa hivyo huwa ninaingia katika kurasa mbalimbali za upishi. Ninaangalia video za upishi mahali pale, ninajifunza kupika pia mimi kupitia video zile Kunazo video pia kuhusu maisha, na huwa ninangalia video zile ili nipate mtazamo mzuri kuhusu maisha Kunazo pia video kuhusu uzazi, huwa ninapenda pia kufuatilia video kuhusu ndoa ni video nzuri ambazo zina mafunzo, mazuri pia kunazo video ambazo zinachangamisha sana Kwa hivyo wakati mimi ninataka kutazama video mahali pa kwanza ambapo ninakimbilia mtandaoni ni mahali kwa TikTok maana ni mahali ambapo nitapata video aina nyingi tofauti tofauti Ninaweza pia kuongea na wale walioweka video zile Ninaweza kuuliza maswali wakanijibu Pengini ni video ambayo inahusiana na maisha, ambayo inahusiana na vyakula, ambayo inahusiana pia na afya Kwa hivyo ninapenda sana kutazama video katika TikTok ambao ni mtandao Ninauona unanifurahisha sana kwa video zake za hali ya juu.

Kitu ninachokifanya asubuhi ninapoamka. Mimi pindi ninapoamka huwa ninashuka chini ninaenda katika sehemu yangu ya kufanya ibada. Katika chumba changu kunako mahali nilikopaweka ni kwa ajili ya maombi. Mimi ni mwenye dini ya kikristo kwa hivyo nitaenda mahali pale. Nitafungua biblia yangu nitasoma kifungu kimoja ama viwili. Ninapomaliza kusoma vifungu vile ninaingia katika maombi, nitaomba mungu nishukuru mungu kwa kunionyesha siku mpya, kwa kuniwezesha kuona siku mpya na nitamuomba mungu aweze kunielekeza katika siku yangu hiyo mpya. Na ninapo maliza maombi yale, ninabadilisha nguo, ninatoa nguo, za kulalia, ninavaa nguo, ni kwa ajili ya mazoezi, ninapenda sana kufanya mazoezi, na kila siku ninatenga dakika thelatini ni kwa ajili ya mazoezi. Kwa hivyo nitafanya mazoezi ya kukimbia, nitafanya mazoezi ya kuruka kamba, na baada pale nitasikia mwili wangu, unayo nguvu mwili wangu, uko tayari ni kwa ajili ya siku ile. Ninapomaliza hapo, ninaingia jikoni, ninaandaa chakula changu cha haraka sana, nitaandaa chai, mahali pale chai niliyoiweka viungo, ilivifanya chai yangu inuke vizuri, Kuna viungo vya mdalasini, kunavyo viungo pia vya aina tofauti tofauti ikiwemo iliki Kwa hivyo ninapomaliza mahali pale nitakata matunda yangu, matunda ya ndizi ama parachichi ninapomaliza ninaanda mkate wangu, ninaenda sebuleni, ninaenda sebuleni ni kwa ajili ya kiamsha kinywa Kwa hivyo napotoka sebuleni, mimi huwa naingia bafu, ninapata kuoga kwa hivyo ninaoga, ninajitarisha, ninavaa nguo zangu ni kwa ajili ya siku ile Ninaweza kuvaa nguo za kazi kama ninaenda kazini na kama siendi kazini nitavaa nguo za kunifanya nisikie vizuri wakati nashinda pale nyumbani wakati naendelea na kazi zangu zingine Kwa hiyo ndio ni programu yangu ya asubuhi ama ratiba yangu ya asubuhi ambayo ninaifanya kila siku ninapoamka.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya masika. Majira ya masika huwa majira ya mvua nyingi sana. Huwa ni majira ambayo mvua inanyesha kwa wingi. Na kitu ambacho kinanifanya niweze kupenda majira haya ni kwa sababu ya hiyo mvua inayomwagika kwa wingi. Mvua hiyo inafanya mazingira yanakua vizuri, miti inakuwa vizuri na rangi yake ya kijani, nyasi zinamea vizuri kwa rangi yake ya kijani, nchi inapendeza, mimea inavutia, miti inatoa maua mazuri mazuri yanayonukia. Hivyo ninapenda sana mvua kwa sababu inaleta sana ama inafanya nchi, inapendeza sana miti inapendeza, mazingira yanakuwa na rangi nzuri, ninapenda sana nashughuli ambazo ninapenda kuzifanya wakati huu wa majira ya masika, ni shughuli za kupanda miti na pia kupanda vyakula. Kwa hivyo wakati huu mimi hupenda sana kupanda miti, aina tofauti tofauti, maana ni wakati ambao miti itakuwa na itafanya vizuri sana. Kwa hivyo mimi huwa nachukulia huu wakati kama wakati wangu wa kupanda miti, wakupanda maua, na baadaye mimi pia hupenda shambani ni kwa ajili ya kupanda mimea ya vyakula, nitapanda kama mahindi, nitapanda kama mboga, nitapanda maharagwe. Kwa hivyo huwa napanda mimea tofauti tofauti napanda pia vyakula aina tofauti tofauti na huwa najihisi sana wakati wa hewa huwa ninapohisi vizuri sana maana ni wakati ambao ni najua mazao yatakuwa mengi sana mwanzo mimi kama mkulima Ninajua ya kwamba mazao yatakuwa kwa wingi, mazao yamepata mvua ya kutosha. Nitavuna chakula kingi, chengine nitakula, chengine nitaweza kuuza nipate pesa na mimi za kujiwekea Pia ni wakati ambao unafanya ni mazingira yako na harufu. Pia harufu yake inakuwa tofauti hewa inakuwa tofauti sana, hewa inakuwa safi kwa hivyo ninahisi sana vizuru wakati wa majira haya ya masika maana ni majira ambayo yananipendeza mimi kama mkulima ama kama mtu ninayependa mazingira, ninayependa mimea ama miti iwe mzuri na yenye afya.

Jambo muhimu ambalo ninalipenda sana ama jambo ambalo ni muhimu sana kuhusu dini yangu na ni jambo ambalo dini yangu imenifunza ni kuhusu upendo. Mimi kama mwenye dini ya kikristo katika biblia nimesoma na atakatika kanisa nimefundishwa ya kwamba nipende jirani yangu zaidi ya ninavyo jipenda. Ni kafundishwa pia kwamba Mungu anatupenda na Mungu anapenda upendo sana Kwa hivyo kupitia upendo huu umenifanya nikawa na usiano mzuri pale kazini Hata napo kua kazini ninapenda sana kua na upendo na wenzangu na upendo huo umefanya katika kazi kuwebora upendo huo umefanya tunaweza kushirikiana vizuri Tunaweza kuchukuliana kama ndugu wakaribu hata kama sisisio ndugu upendo mefanya pia nikawa na usiano mzuri nyumbani kwangu na familia yangu Maana mahali pana upendo vita havita tokea mahali pale Kwa hivo ninapenda upendo mana umenileta karibu na Mungu wangu na umenifanya nikapenda familia yangu, kapenda marafiki hata majirani kwa kiwango ambacho nichasawa na kupitia upendo huu kunaoma mengi mazuri ambayo ni meyaona ikiwemo kushirikiana, ikiwemo kufanya vitu kwa pamoja, ikiwemo kueshimiana. Yani upendo ni muhimu sana na umeleta mambo mazuri katika maisha yangu ata katika kazi yangu ata mahali na poishi. Kwa hivyo jambo muhimu ambalo dini imenifunza ni jambo lakua na upendo kwa kila mtu na kwa kila jambo.

Wakati ambao ninahitaji msaada kazini, mimi hufuata yule mhusika ama mwenzangu ambaye anaweza kunisaidia. Huwa ninaketi chini na mwenzangu, ninamweleza mahitaji yangu ambayo ninayataka ama ambayo ninayahitaji. Yanaweza kuwa mahitaji ya kikazi kwa hivyo nitakaa naye chini nimwambia niko na hitaji fulani kuhusu kitu fulani hapa mahali kazini ninaongea na mwenzangu ambaye ninajua anaweza kunisaidia ama anaweza kutatua hitaji langu baadaye ninapopata mwelekeo mimi huenda na kutatua hitaji langu kupitia kile alichoniambia ama kupatia ule msaada alionipatia na pengine kama nihitaji la nyumbani, nitafata pia ambaye ni mhusika mahali pale kazini, nitakaa naye, nitamweleza hitaji langu, nitamweleza ni kuhusu nini, na baada ya pale mtu yule ambaye ninamwamini, ananipa msaada ule, na ninatatua hitaji langu. Kwa hivyo mimi wakati wa mahitaji huwa kunao watu tayari ambao ninajua wanaweza kunisaidia huwa sihitaji kila mtu Kunaye mtu ambaye ninajua anaweza kuchukua hitaji langu kama lake na kuweza kunisaidia kulitatua.

Ninafanya mazoezi ya mwili kwa siku marambili. Asubui ninapoamuka huwa ninahakikisha ninatenga kama dakika talathini ni kwa ajili ya mazoezi. Mazoezi ya asubui huwa yanafanya mwili wangu, unachangamuka mwili wangu, unapata nguvu ni kwa ajili ya siku hiyo ambayo inaenda kuanza. Kwa hivyo ni napenda sana mazoezi ya kukimbia wakati wa asubui ata mazoezi ya kuruka kamba asubui ile. Mwili wangu unapata kuchangamuka, viungo viangu vinapata kufunguka. Na badaa ya hapo mimi huendelea na shuguli zingine tofauti ama mimi huenda kazini kama nisiku ya kazi. Na napo toka kazi jioni lazima nitatenga tena dakika talatini ni kwa ajili ya mazoezi ya jioni. Na mazoezi yale huwa ninayafanya maana mwili wangu huwa umeshinda, umechoka kwa kazi nyingi nilizo zifanya. Kwa hivyo mazoezi yale ni yakuchangamusha tena mwili wangu, kufanya mwili wangu ufunguke, kufanya mwili wangu upate nguvu zaata kazi siku ya kesho. Kwa hivyo ninapenda sana kufanya mazoezi na huwa ninahakikisha kwa siku ninafanya mazoezi marambili ambayo ni asubui na nyingine jioni.

Jinsi ninavyoshugulikia makosa yangu pale kazini. Kwa hivyo wakati mimi ninapojipata niko kwenye makosa nikiwa katika kazi. Mimi huenda kwa mkubwa wangu ama msmamizi wangu ambaye ananismamia mahali pale kazini. Huwa ninaenda kuketi naye chini kumweleza makosa yale niliyoyafanya. Huwa ninamsikiliza na pia kumuomba msamaha nikimwahidi ya kwamba kosa lile halitatendeka tena. Huwa naketi chini na kumuuliza kama kazi ile ninafaa kufanya vipi ili mahali pale nilipopakosea nisipakosee tena. Wakati anaponiilekeza anaponionyesha kazi anaponionyesha makosa yangu na jinsi ambavyo nitarekebisha makosa yangu. Mimi uskiliza kwa makini sana na baada ya hapo Ninaketi chini, ninatafakari kitu, nilicho ambiwa jinsi, ninavyoweza kuepukana na makosa Kwa hivyo huwa ninatafakari sana, na ninapomaliza kutafakari, ninaanza kufanya kazi kulingana na vile ambavyo mkubwa wangu ama mwelekezi wangu aminianyesha ama jinsi alivyo niashiria Kwa hivyo ninapofanya kazi zile, ninafanya kufuata maagizo yale nilioambiwa ili kuepukana na makosa na kuhakikisha kazi ninaifanya vizuri. Kwa hivyo mimi huomba msamaha na pia huomba niilekezwe jinsi nitakayo fanya kazi kwa makini ili kuepukana na makosa madogo madogo katika kazi yangu.

Ndiyo, huwa ninatumia teknolojia ya sauti sana sana wakati ninapotengeza kazi zangu, wakati ambapo ninatengeneza kazi zangu kama za filamu ama kazi za ushairi, lazima nitatumia teknolojia ya sauti ambayo itafanya kazi yangu kuwabora na kazi yangu hata inapoonyeshwa katika video. Iwe ni kazi ambayo ikomzuri, sauti inaskika kwa umakini Kwa hivyo uwa ninatumia teknolojia ya sauti ni kwa sababu ya kazi zangu za video, kazi za filamu, hata kazi za ushahiri.

Ndiyo, ninapenda sana kupanda milima. Ni kitu ambacho nimekua nikitamani na n ikitu ambacho niliweza kukifanikisha. Nilipanda milima ambao uko katika taifa la Tanzania. Ambao uko katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Na milima huo ni milima unaojulikana sana. Unaoitwa milima Kilimanjaro. Niliweza kuenda pale pamoja na wenzangu ambao sote tulikuwa tunatamani sana kupanda milima. Kwa hivyo tulipanda milima ule na tulichukua siku kama mbili lakini hatukuweza kufanikiwa kupanda kufika juu. Kwa sababu ya ile baridi iliokuwa iko mahali pale na kwa sababu ilikuwa ni siku ya kwanza, kuna vile ambavyo tulisikia uchovu tulisikia kulemewa kwa hivyo hatukuweza kukamilisha kupanda hadi juu lakini nimewahi kupanda mlima na mlima nilioweza kupanda ni mlima Kilimanjaro ulioko Tanzania. Kwa hivyo ninapenda sana kupanda milima na ninatamani pia ata kuenda kujaribu milima mingine tofauti tofauti ambayo ninaona watu wanaopenda kupanda milima wanaenda mahali kule ni kwa ajili ya kupanda ikiwemo milima wa Evaresti ninatamani sana nifike pale na niweze kupanda milima ule.

Inapenda kusherehea skukuu pamoja na familia yangu. Kwa hivyo mimi na familia yangu huwa tunaenda katika hoteli mzuri, zilizoko, baharini. Ninapenda sana hoteli za bahari, maana ni hoteli ambayo itakuwa na mandari ama mfutio mzuri, itakuwa na upepo mzuri, pia mimi mwenyewe na familia yangu tutaweza kuongelea katika bahari. Tutaweza pia kuchezea mchanga mzuri ambao uko baharini. Kwa hivo ninapenda sana kuenda mahali kule katika mahoteli yale. Mahali pale mimi na familia yangu tutasherehekea skukuu yetu mahali pale. Tukipata viburudisho mbalimbali ikiwemo miziki mizuri, ikiwemo vyakula vizuri. Kwa hivo ni mahali penye huwa panatufanya tutulie, mahali ambapo panatupa furaha, mahali ambapo tutafanya kila jambo, mahali pale ikiwemo kula vyakula vizuri, ikiwemo kuogelea, ikiwemo kusikiliza miziki na kucheza miziki. Kwa hivo ninapenda sana kusherehekea mahali pale maana panaleta mimi na familia yangu pamoja. Tunakuwa na ukaribu na skukuu ile inaweza kubaki kuwa kumbu kumbu katika akili zetu na mioyo yetu.

Kampuni ya teknolojia ni nayo iamini sana ni kampuni ya meta platforms. Ninaipenda sana kwa sababu mimi ni mtumizi wa platforms zile. Kunayo kama Instagram, kunayo kama WhatsApp, kunayo Facebook, kunayo X. Pale ni mahali ambapo pamenifurahisha maisha yangu sana. Ni mahali ambapo ninapata kipato kikubwa. Mahali pale, ni mahali kama Facebook, mahali pale ninaeka kazizangu, hata Instagram, mahali pale ninaongea na wateja wangu, ninauza vitu vyangu, mahali pale ninapata pesa, ni mahali pia ambapo, nitakapo weka kazizangu, pia mimi, ninapata kipato, kwa hivyo ime rahisisha sana maisha yangu, ime rahisisha jinsi, ninavyo fanya kazizangu, ime pia fanya uzuri jinsi ninavyo pia kutana na wateja wangu Imeniraisishia mambo mengi sana Maana mahali pale ninafanya kazizangu Ninakutana na wateja wangu Ninaongea na wateja wangu na pia katika kurasa zile zao Ninapo eka mambo yangu kuhusu biashara kuhusu kitu nacho kipenda chawandishi Pia hawa wa nalipa Kwa hivyo ni kampuni ambayo imechangia sana katika maisha yangu, imechangia kikazi katika maisha yangu na pia ni mahali ambapo pana nikutanisha na marafiki zangu wa kitambo, nina kutana nao katika mitandao tunaongea, ni mahali ambapo pia ninaweza piga simu ninaweza ongea kupitia video, nikaonana na wezangu ata walio katika mataifa ya nje ama walio mbali na mimi kwa hivyo ninapenda sana meta platforms Mana imechangia sana katika kazizangu na katika kipato changu Imechangia sana hatapia mimi kupata marafiki wapya na kukutana na watu tofauti tofauti ni kwa ajili ya kazi yangu Kwa hivyo ninamini sana teknolojia ama kampuni ya MetaMask.

Kitu ninachopenda kukila mara nyingi asubuhi huwa ninapenda mwanzo kunywa chai Ninapenda sana kunywa chai niliyoipika na maziwa na kuweka viungo vinavyofanya inukie vizuri na kuleta ladha tamu. Ninapenda kuweka chai yangu ya maziwa ninaiweka mdalasini, ninaiweka na iliki inafanya kuwa chai tamu sana yenye ladha nzuri na chai yangu mimi huinywa kwa mkate na mayai. Ninapenda sana mkate na mayai ni kwa sababu ni chakula ambacho si kizito sana, ni chakula ambacho ni kizuri kula asubuhi wakati ambapo nimeamka, wakati ambapo ninataka kuendelea na shughuli tofauti. Kwa hivyo huwa ninapenda sana chai, ninapenda sana mkate na mayai halafu baadaye nitamalizia na matunda ambayo ni ndizi na maparachichi Ninapenda sana hiki chakula maana ni chakula ambacho pia ninaamini ni kizuri kwa afya na ni kizuri kwa mtu mimi ambaye ninapenda sana mazoezi ya asubuhi. Kwa hivyo ninapofanya mazoezi ya asubuhi, huwa ninahakikisha ninakula chakula ambacho si kizito sana, ninakula chakula ambacho kitaingia kwenye mwili wangu haraka sana. Kwa hivyo huwa ninahakikisha ninakunywa chai ya maziwa, nitakunya na mkate na mayai na ninamalizia na matunda ili yaongeze afya katika mwili wangu. Kwa hivyo, hicho ndicho chakula ninachopenda kukila mara nyingi asubuhi.

Kitu ninacho kifanya kujiandaa kwa mkutano. Kwanza, huwa ninataka kuelewa mkutano ni kuhusu nini. Na wakati napojua mkutano ni kuhusu nini, mimi huketi chini na kufanya utafiti. Kuhusu jambo ambalo linaenda kuongelelewa mahali pale katika mkutano. Kwa hivyo, mimi huwa naandika mambo muhimu ambayo niyakuongelelewa mahali pale. Ninaandika mambo muhimu ambao yanafaa kufanyika mahali pale kwa hivyo ninapo maliza kufanya utafiti wangu ninajitayarisha na kuakikisha ninafika mahali pale kwa wakati Huwa ninakikisha nifike kwa wakati ili niweze kupata kila jambo ambalo litatokea katika mkutano ule. Kwa hivyo mimi huwa nishajianda tayari ni nini ambacho ninafa kukizungumza ama ni nini ambacho kinafaa kuzungumuzwa mahali pale. Ninabeba kalamu yangu na kitabu changu ni kwa ajiri ya kuandika mambo mapya ambao nilikuwa siyafahamu, ambao nitafahamu wakati ule mkutano utakapo kuwa unaendelea. Kwa hivyo, hivyo ndivyo ni vitu ambavyo huwa ninazifanya kwa wakati wa kuandaa mkutano.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaikumbuka ama ambayo imenifanya niogope sana. Kumbu kumbu iliyonifanya nikaogopa sana maana ilikuwa ya kutisha ni kumbukumbu ambayo nilishuhudia ajali ya gari. Na mahali pale nilipofika kwenye ile ajali ya gari. Niliona watu wakiwa wako katika hali mbaya sana. Niliona watu waliokuwa wako mahututi, niliona watu waliokuwa wamekatika mikono, mwingine amekatika kichwa, niliona watu wamekatika utumbo hata utumbo unamwagika chini. Kwa hivyo ilikuwa ni mara ya kwanza kuona ajali kama ile na ni kitu ambacho niliona kilikuwa kinanitishia sana. Ni kitu kilichonifanya kuwa mwoga sana. Ni kitu ambacho hata kilinikosesha amani na kunikosesha usingizi kwa muda wa siku kadha. Maana ilikuwa yaani ni kitu kibaya sana, ni kitu ambacho sikutarajia kama ningeweza kukiona Kwa hivyo kumbukumbu hii, huwa ni kumbukumbu ya kutisha, ni kumbukumbu ambayo inanifanya, niogope sana Mimi kuona sehemu za watu, zimekatika katika, matumbo yamemwagika, vichwa vimebondeka ni kitu ambacho kilinisikitisha sana. Kwa hivyo hiyo ndiyo kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaikumbuka hadi sasa.

Nyumba ninayoishi ni nyumba ya aina ya bungalow, ni nyumba ambayo nilijenga pamoja na mme wangu, ni nyumba ambayo ni nzuri sana na ninaipenda kwa sababu ina kumbukumbu nzuri, na ninapenda sana mazingira ya eneo ninaloiishi kwa sababu ni mazingira yanayopendeza. Kunayo miti iliyo mirefu, miti ya rangi ya kijani inayovutia, inayovutia hata ndege wa angani, ni miti iliyo na rangi nzuri inayofanya mazingira kuwa mazuri na ya kuvutia sana. Miti ile inaleta upepo ambayo ni mzuri na kufanya hewa kuwa nzuri sana. Na mahali hapa nilihamia mwaka wa elfu mbili ishirini na kumi na tisa, ni mahali ambapo nilianzia hapa kwa hivyo ni mahali ambapo pia nimekaa sana. Ninashukuru nimekaa mahali hapa sana na kitu ambacho ninakipenda sana kuhusu eneo hili ninaloishi, ni usafi ambao uko mahali hapa, eneo hili ni safi, hakuna takataka, eneo hili limetulia, hakuna kelele, kwa hivyo ni eneo ambalo unaweza ukakaa, ukatulia, ukafanya mambo yako bila makelele yoyote, ni mahali ambapo unaweza kukaa na kupata upepo, mzuri, uliotulia, na ninapenda mahali hapa maana ni salama kweli na ni mahali penye raha sana ni mahali ambapo hakuna ukora, ni mahali ambapo pametulia, ni mahali ambapo watu wanapendana, mtu anaeza akatembea wakati wowote bila kuhofia usalama wake. Kwa hivyo ninapenda sana mahali hapa maana ni salama na kwenye raha na ni mahali ambapo ni pazuri sana.

Harufu ni nayo ipenda zaidi ni harufu ya maua. Ninapenda harufu ya maua maana ni harufu inayovutia sana ni harufu ambayo ni nzuri sana. Na harufu hii huwa ninaisikia wakati wa asubui ambapo kuna pambazuka. Jua linapochomoza nayo miti ya maua hufanya maua ya katoa harufu nzuri sana. Kwa hivyo asubuhi mimi hutoka nche na kupata hii harufu ambayo ni nzuri harufu ambayo inanukia vizuri sana. Na kumbukumbu nilioko nayo kupitia harufu hizi za maua ni kumbukumbu ambayo nilikuwa nikomtoto. Nikaweza kuenda kuona ndugu zango mahali ambapo walikuwa wanaishi. Kulikuwa na busta ni dogo ambalo lilikuwa na maua tofauti tofauti. Nilipenda sana yale maua, nilifurai kusikia harufu ile ya maua Maana nilikuwa bado sijawai kupata harufu kama ile Kuanzia hapo nilipenda sana maua, nilipenda sana harufu yake Nilipenda mimi mwenyewe kujinunulia maua Nilipenda ata mtu yeyote yule anipatie zawadi ya maua wakati wa sherehe yangu wa kuzaliwa Kwa sababu ninapenda harufu yake sana na harufu yake, ninapoisikia, ama napo ipata Uwa nasikia faraja katika moyo wangu, ninaskia amani katika moyo wangu Ninaskia furaha sana, ninapopata harufu ya maua Maana ni harufu ninayoipenda na ni harufu yenye kumbu kumbu nyingi katika akili zangu Kwa hivyo ninapenda sana harufu ya maua.

Kitu ninachokiona wakati napo tazama nje, mimi huona miti mingi ambayo ni mirefu, miti ambayo inarangi ya kijani, miti ambayo inapendeza, inayovutia, ndege, aina tofauti tofauti. Hivi ni vitu ambavyo huwa vinanipatia furaha wakati napo angalia. Na mimi huwa napenda sana kutazama nje wakati w aasubuhi ambapo kumepambazuka. Huwa ninapenda kuangalia jinsi jua linavyochomoza na linavyomulika kwenye miti. Jinsi miti huwa inafunguka wakati wa asubui. Jinsi inavyopeperushua na kibaridi cha asubui. Huwa inanipatia, faraja sana, ninapona miti, ikifanya hivyo, nikiona vindegi, wakifurahia miti ile Maana ninapenda mazingira mazuri, ndiyo maana hata nyumbani kwangu nilihakikisha kitu ambacho ninakiona katika dirisha ama ninapotazama nje ni miti ile mikubwa ilio mizuri, inayoleta upepo mzuri katika nyumba yangu na kitu ambacho huwa kina badilika kutokana na msimu, msimu wakiangazi, huwa ni msimu unaochoma miti sana. Kwa hivyo wakati ninapoangalia nje, wakati wa msimu wakiangazi, huwa miti inarangi ambayo niyakuchomeka, huwa hata vindege, hafurahi tena kama kawaida. Maana miti huwa inabadilika sana, inadhofika, mingine inaanguka, mingine inaoza. Kwa hivyo hicho ndio kinabadilika wakati wa msimu, wa jua, miti inakua vibaya, miti inadhofika na inapoteza ili rangi yake nzuri ya kijani. Kitu ambacho huwa nahisi nikitazama nje, kitu ambacho nakihisi ninahisi furaha, ninasikia furaha sana napotazama nje, nikiona miti inapeperushwa na baridi, nikiona ndege wanavyofurahia, huwa ninahisi furaha sana.

Ninapenda sana kuchora maana ni kipaji nilichoko nacho. Ninapenda sana kuchora maana mimi mwenyewe nilijigundua niko mchoraji tangu niko mtoto mdogo. Nilipenda sana kuchora, nilikuwa ninaweza kuchora mnyama, nilikuwa ninaweza kuchora wazazi wangu. Nilikuwa ninapenda kuchora marafiki zangu, kuchora miti na magari. Kwa hivyo wakati huo nilijua ya kwamba ninajua kuchora na mimi nitakuwa mchoraji. Kwa hivyo ninapenda sana kuchora maana kazi ninazozichora huwa zinaniletea pesa, Wakati ambapo mtu ananituma nimchoree kitu ninamchorea na baadaye ananilipa, Wakati mwingine mimi mwenyewe ninachora na ninauza kazi zangu na ninapata pesa. Kwa hivyo ninapenda sana uchoraji maana ni kama kipato kwangu, inaniletea kipato kwangu na kipato kile ninajiendeleza kwa njia mbalimbali. Ninapenda pio uchoraji maana ni kitu kinachovutia. Maana unapochora, unachora na hisia sana. Kwa hivyo mimi huwa ninachora na hisia sana. Pengine kama ninachora kuhusu mazingira, nitachora miti kwa hisia sana. Pengine kama nitakua ninachora mtu, nitamchora kwa hisia sana kulingana na kile anachofanya. Kwa hivyo ninapenda uchoraji maana pia unachangamsha akili yangu. Ninapochora huwa akili yangu imetulia, akili yangu inajua ni nini ambacho inachora, kwa hivyo akili yangu huwa inaangalia hapo, ninapochora, inatulia vizuri, na pia akili yangu inapanuka, maana kila kitu nitakachokiona, nitataka kujaribu kuchora. Kwa hivyo kila siku ninaendelea kukua, ninaendelea kukuza hii talanta niliyo nayo. Kwa hivyo ninapenda sana kuchora, maana ni kipato kwangu na ni kitu ninachokipenda na pia ni talanta nzuri kwangu na pia inanifungua akili sana.

Ninapenda kusoma habari za mtandao na mimi husoma habari za mtandao kupitia mahali mbali mbali katika mtandao. Kunako Facebook, kunako X, kunako Instagram, kunako ata pia kwa WhatsApp, kwa page mbali mbali ama kwa kurasa mbali mbali. Kwa hivyo mimi ninapenda sana kusoma habari za mtandaoni na habari za mtandaoni ninapenda kuzisoma Kwa sababu ni habari ambazo zinaenda kwa wakati ni habari ambazo zimetokea kwa wakati huo zinaanza kuekwa katika mtandao Kwa hivyo ninapo soma kwa mtandao ninapata habari zile ambazo ni za kwanza habari zile ambazo zimechipuka na pia ninapenda kusoma habari mtandaoni maana ninaweza kutumia kusoma, kupitia simu yangu. Kwa hivyo ni rahisi kuzunguka na simu yangu, kuliko kuzunguka na gazeti. Wakati wowote, bora tu nikona simu, nikona data, ninafungua tu simu yangu, ninaangalia mtandao, ninaangalia habari, zinazojiri. Kwa hivyo ni rahisi sana kusoma kwenye mtandao, ni rahisi sana, na pia unapata habari vile zilivyo jiri. Unapata habari kwa haraka sana kushinda yule mtu anayesoma gazeti. Kwa hivyo mimi kwa wakati wote lazima nitasoma habari zangu kutoka kwa mtandao. Maana ni habari zenye ni za uhakika na ni habari ambazo ni za majira hayo yanayo endelea.

Ndiyo, mimi ninavaa saa na ninapenda kuvaa saa, na sababu ambayo inanifanya mimi nipende kuvaa saa, mimi ni mtu ambaye ninapenda kuenda na wakati. Kwa hivyo kila muda, mimi lazima nitaangalia saa, na itakua ni rahisi maana saa yenyewe iko kwa mkono. Kwa hivyo wakati napoamka lazima nitaangalia ni saa ngapi Wakati napojiandaa nitaangalia pia ninafaa nitumie masaa mangapi Kwa hivyo ni rahisi mimi kuwa na saa Maana sitawai chelewa na kila jambo ninalolifanya pia nitalifanya kwa wakati Ninapenda pia kuvaa saa za rangi tofauti tofauti kulingana na kile kitu nilichokivaa Ninaweza kuvaa saa ambao imefanana na nguo yangu ama ambao imefanana na kipochi changu Kwa hivyo pia ninapenda kuvaa saa kwa sababu ya urembo na ninapenda pia kuvaa saa hizi za kisasa Maana ninajua ni saa ambazo pia zinanisaidia kiafya Ninapotembea, zinahesabu, ninapopumua Pia inanionyesha, jinsi ninavyopumua Pia yaani inanionyesha mambo mengi kuhusu afya yangu sana sana hizi saa za kisasa ambazo zinaitwa saa za smartwatch. Ninapenda sana hizo saa. Maana ni saa ambazo zinanifanya niwe kwa wakati. Na ni saa ambazo pia zinanilindia afya yangu. Kwa hivyo mimi ninapenda sana kuvaa saa. Na pia ninaweza kuvaa saa. Kwa sababu ya fashoni ninavaa tu saa. Nikifanya ilinganike na nguo yangu nilioivaa. Kwa hivyo ninapenda sana kuvaa saa.

Ninapenda mfumo wa kisasa wa simu ambo ni mfumo wa simu za smartphone. Ninapenda sana aina hizi za simu kwa sababu ni simu ambazo zimesonga mbele ki teknolojia. Ni simu ambazo ni za teknolojia ya kisasa ni simu ambazo zinamambo mengi. Na ninapenda sana huu mfumo wa hizi simu za smartphone maana ni simu ambayo ninaweza nikafanya kazi mahali pale. Ninaweza kuongea na watu mbalimbali, kupitia apps mbalimbali. Ambao kunayo Whatsapp, kunayo Facebook, kunayo X, kunayo Instagram kunayo yaani ni nyingi kunayo Telegram. Kwa hivyo ninapenda huu umfumo wa kisasa Maana unanirahisishia kuongea na watu. Ninaweza ongea hata na watu, kupitia video nikaweza kutazama vitu mbalimbali ni ni mfumo wa simu ambao pia ninaweza kuangalia video mbalimbali, kupitia TikTok, kupitia YouTube. Kwa hivyo ninaupenda sana na pia unarahisisha kazi yangu. Maana ninaweza kufanya kazi kupitia simu ya aina hii. Ninafanya kazi za nje, ninaweza ku kutuma simu yangu. Ninapo tuma, ninakubaliwa, ninaanza kufanya kazi. Kwa hivyo ninapenda hizi simu ambazo niza kisasa maana zinanisaidia hata pia kikazi.

Ndiyo, ninapenda kufuata matukioya kima taifa na mimi huyafuatilia kupitia njia ya kimtandao. Mimi huingia, kuna Opera News, kunayo Instagram, kunayo Facebook, kunayo X. Ni mahali kwingi ambako mimi ninaweza kufuatia matukioya kima taifa kupitia simu yangu. Kwa hivyo, ninapenda kujua nchizi ngine ni nini kinachoe ndelea. Ninapenda kufuatilia mambo kama biashara, maana mimi nimfanya biashara Ninangalia ni nini ambacho kinaendelea katika uwanja wa biashara Ninajua ni wapi ambapo ninafaanifanye bidii, ni wapi ambapo ninafaani ongeze bidii Kwa hivyo ninapenda sana kufuatia haya matukio ya kimataifa Maana kunazo nchi ambazo zikombele sana mambo kama kibiashara, mambo kama kisiasa Kwa hivyo ninapenda kufuatilia pia siasa, kuangalia wanasiasa wakule pia wanafanya nini, ninalinganisha na kwetu, wanachokifanya Ninapenda ata kuangalia pia kuhusu viongozi, wengine wanafanya nini na mimi kama mtu ambaye ninapenda kufuatilia uongozi, yaani ninajua kama ninini kinachofaa kifanyike Ninapenda sana kuangalia pia fashion, mana pia mimi mwenyewe ni mtu ninayependa fashion Kwa hivyo ninapoangalia mataifa ya nje, ninapata habari nyingi, ninapata taarifa nyingi, taarifa ambazo zita nifungua macho, taarifa ambazo zita nipatia yaani vigezo zaidi vya mimi ambavyo vitani nufaisha, ata kunufaisha wenzangu. Kwa hivyo ni napenda sana kuangalia ama kufuatilea matukio ya kimataifa Maana ni matukio ambayo yanafungua macho ni matukio ambayo ya nakuonyesha ni nini kinachoendelea Ata kwa mataifa mengine Iwe ni kiafya, iwe ni kiuongozi, iwe ni kibiashara, iwe ni kielimu Kwa hivyo ni napenda sana kufuatilia sana tena.

Kitu ninacho kipenda kuhusu shirika langu ni upendo. Shirika langu ni shirika ambalo linaongozwa na upendo, linaongozwa na watu kujumuika pamoja kwa njia ya upendo, na mahali popote ambapo pana upendo mambo hufanyika vizuri. Hivyo ninapenda sana upendo ulioko kwa shirika langu. Umefanya tukakuwa kama ndugu ni watu mbalimbali tuliokusanyika, Lakini tuko kama ndugu tunashirikiana kwa mambo tofauti tofauti na tunafanya vitu vikubwa ambavyo ni vitu vya kuonekana. Kwa hivyo ninapenda huu upendo huu ambao umetuunganisha pamoja ambao unatufanya tufanye mambo kwa uzuri. Kwa hivyo ninapenda shirika langu, maana ni shirika lililojaa upendo na kila mtu anakaribishwa katika shirika hili, kila mtu ni muhimu katika shirika hili, hakuna ambaye ni muhimu na ambaye si muhimu, wote tuko sawa, wote tunaheshimiana wote tunashirikiana, wote tunapendana na wote tunafanya jambo kwa kushirikiana na tunalifanya kwa upendo. Na maali popote ambapo pana upendo kila kitu huwa kinafanyika sawa.

Ninapo pata kazi ya dharura. Mimi huhakikisha kazi zingine zote. Ninaziweka kando. Zile kazi ambazo hazina udarura. Ninaziweka kando. Ili nifanye ama nishugulikie hili ambalo limetokea la kazi ya dharura. Kwa hivyo mimi ninapopata tu kazi ya dharura, mimi huangalia hii kazi, jinsi inavyofanywa, ninaiangalia kwa uraisi wake, hata kwa ugumu wake, kwa hivyo nitahakikisha, nimeanza na ule upande ambao ni mgumu, alafu nimalize na upande ulio wa rahisi. Kwa hivyo mimi kazi ya dharura, huwa ninaigawanya katikati, ninaanza na ile kazi ambayo ni ngumu, ninapoimaliza ile, nina kuja huu pande ambao ni raisi, mana ninajua kama kitu ni raisi, nitaweza kukifanya kwa haraka sana. Na hivyo ndivyo jinsi ambavyo mimi huwa na shulikia kazi za dharura na nahakikisha ni nazimaliza vizuri bila makosa yoyote na nazipeleka kule ambako zinataka zipelekwe zikiwa zimekamilika vizuri na zikiwa ni kazi ambazo ni mezifanya kwa ubora wa hali ya juu.

Ndiyo ni mewahi fikiria kuanzisha biashara yangu na mawazo haya ya kuanzisha biashara yangu ya liletwa kwa sababu mimi mwenyewe Ninajua ya kwamba biashara inapesa, ninajua ya kwamba biashara uwa inakupa uhuru wa wakati kama biashara niyako unaweza ukaifanya wakati wowote, unaweza ata pia kupata mapumziko wakati ule Kwa hivyo biashara sio kama kazi ya kuajiriwa, biashara unaweka wakati wako wewe mwenyewe. Na biashara ambayo ningependa ama ninge ambayo nimewai kufikiria kuanzisha, ni biashara ya vipodozi. Ninapenda sana urembo, ninapenda sana mapambo. Kwa hivyo ningependa sana kufungua biashara ya vipodozi, maana ninajua nibiashara ambayo itaniletea pesa za kutosha na pia nibiashara ambayo mimi mwenyewe ninaipenda na ninajua sahi kila mrembo yoyote anapenda vipodozi kila msichana yoyote anapenda vipodozi kwa hivyo ningependa sana kujiingiza katika hii biashara kwa sababu nibiashara ambayo iko tayari nibiashara ambayo inafanya vizuri katika masoko na ninajua ya kwamba nitapata kiwango ama faida ya hali ya juu.

Huwa ninakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuanza kuwatambulisha kwa wenzao. Kwa hivyo mimi huita mkutano wa dharura wakati tu wafanyikazi wapya wamefika. Na baada ya hapo ninasimamisha wafanyikazi wale ambao ni wapya na wale wengine ambao ni wa kitambo waanze kujitambulisha kwa wenzao. Kwa hivyo hawa ambao ni wapya watatangulia hao kusema majina yao, kusema ni nini ambacho watakuwa wanakifanya mahali pale na wanapomaliza wale wengine pia watajitambulisha majina yao na vyeo ambavyo wako navyo na ni vitu wanavyo vifanya mahali pale. Baada ya hapo mimi ninachukua wafanyi kazi wapya. Ninawaonyesha maeneo ya kazi yetu Ninawaonyesha mahali pengine ni kuenda kujisaidia. Ninawaonyesha pengine ni ofisi. Hii ni ofisi ya mkubwa, hii ni ofisi ya nini. Kwa hivyo ninawafanya wazoee lile eneo lao la kazi na wakati wameshazoe ama nimesha watembeza kwa eneo lao la kazi. Hapo ndipo nitaenda nikawaweke kila moja upande wake na waanze kufanya kazi wakiwa wanajua eneo na wakiwa pia wanajuana na wafanyikazi wenzao.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na ziwa lenyewe liko katika taifa la Kenya na taifa la Tanzania na pia taifa la Uganda ni ziwa kubwa sana ambalo linaitwa ziwa Victoria. Nilienda kutembelea ziwa hili nilipokuwa ni ko katika shule ya upili. Nilienda pamoja na mwalimu wangu, pamoja na wanafunzi wenzangu. Tulienda mahali kule katika lile ziwa na tukaona ziwa jinsi lilivyo kuwa kubwa. Niziwa kubwa miongoni mwa nchi ama miongoni mwa Afrika nzima Kwa hivyo nilifurahi kufika mahali pale jinsi nilivyo ona watu walivyo kuwa wanavua samaki aina ya tilapia na kitu ambacho kinanifanya ni kumbuke jinsi nilivyo enda kule Ninakumbuka nikiwa nakumbukumbu za kula samaki Nilikula samaki wakubwa sana aina tilapia Ninakumbuka pia tulipanda dao na tukazungushua katika ziwa Victoria Kwa hivyo nazo kumbukumbu nyingi nzuri kuhusu ziwa la Victoria na ningependa hata mbele ni niweze kupata tena wakati wakuenda kutembelea ziwa hili nikiwa nimemaliza shule Kwa hivyo ninapenda sana kutembelea maziwa na nimewahi kutembelea ziwa ambalo ni kubwa, ambalo ni ziwa Victoria na mimi nilikuwa na kumbu kumbu nzuri na wakati mzuri mahali kule.

Jukumu ninalo lipenda kazini ni jukumu la kuongoza wenzangu. Mimi huwa napenda sana uongozi na huwa napenda sana kuongoza wenzangu. Kwa hivyo ninalo napopewa hili jukumu la kuongoza mimi huongoza kwa ubora zaidi. Maana mimi mwenyewe ninajua ya kwamba uongozi uko ndani yangu. Kwa hivyo wakati ninapoongoza wenzangu, ninahakikisha kama ni kazi inafanywa kwa bidii, kama ni kazi inafanywa kwa wakati na kazi inafanywa kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa hivyo mimi ninapenda uongozi maana pia unanipatia muda wakua na wafanyakazi wenzangu, kuelewa wafanyakazi wenzangu, kuelewa mahali wanapo weza na mahali ambapo hawawezi mimi kama kiongozi ninawarekebisha. Ni napenda uongozi maana pia unanifungua akili zangu Maana ukiwa kiongozi lazima uwe mchapa kazi, uwe mwenye bidii uwe mtu mwenye unaweza ukajua vitu vipya vipya uwe mtu unaye elewa nikipi kinachoendelea nikipi ambacho kinabadirika katika hii kazi Kwa hivyo ni napenda sana uongozi maana unanipa elimu na pia unafungua na kupanua akili yangu na pia unanifanya niwe mchapa kazi zaidi ili niwe mfano mzuri kwa wenzangu wanao niangalia mimi kama kiongozi.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuenda katika kituo cha mayatima, huwa ninaungana na familia yangu, tunaenda mahali kule, kwa hivyo huwa tunachagua ni kituo gani ambacho tunataka kuenda kila mwaka, na tunapofika mahali pale, tunaandaa chakula ni kwa ajili ya watoto, na pia ni kwa ajili ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa Kwa hivyo huwa tunaandaa vyakula vizuri, tunatengeneza keki yetu mahali pale, tunakula chakula na hawa watoto walio mayatima, tunakata keki pamoja na watoto hawa mayatima, na kitu hichi huwa kinanipatia furaha sana maana watoto mayatima ni watoto ambao hawana wazazi, ni watoto ambao huwa wako na majonzi mengi. Kwa hivyo ninapoenda mahali pale watoto wale huwa wanapata furaha na hao kujiskia wenye kupendwa Kwa hivyo ninaenda pale kuonyesha upendo kwa watoto wale Ninaenda pale kutia moyo watoto wale Ninaenda pale kuonyesha upendo Kwa hivyo ninapenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa katika vituo vya watoto mayatima Maana pia ninaamini dua zao ama maombi yao huwa yanasikiwa sana Ninaona ya kwamba ninapoenda pale siku yangu ya kuzaliwa na watoto wale waniombee huwa ninapata baraka sana na ninapata utulivu sana Kwa hivyo mimi ninapenda kulifanya jambo hilo siku yangu ya kuzaliwa.

Somo ninalolipenda zaidi shuleni ni somo la historia.Ninapenda sana somo la historia. Maana ni somo linaloongelelea mambo yaliyopita ya zamani. Ni somo ambalo linaelezea yale yaliyotokea mpaka hapa tulipo sasa. Ninapenda somo la historia na aliyefanya nipende hili somo la historia ni mwalimu wangu wa historia. Ni mwalimu ambaye anajua kueleza historia kwa undani zaidi ni mwalimu ambaye yuko na yaani na masomo mengi kuhusu jinsi historia ilitokea Kwa hivyo ni mwalimu anayeielezea kwa ndani ni mwalimu anayeielewa historia na jinsi nilivyoona mwalimu yule anaelezea kwa undani zaidi Mimi na mimi nikapenda somo la historia sana Ninapenda kuhusu kujua matabaka mbalimbali Ninapenda pia kujua wamishonari walivyokuja katika nchi za Afrika Ninapenda sana kujua wale wafalme wa kitambo Ninapenda sana kujua elimu ilivyoanzia katika Afrika na katika dunia Kwa hivyo ni mambo mengi yanayotokana kwa historia na mimi ninayapenda sana na hilo ndilo somo ambalo nililipenda sana nikiwa shuleni.

Ninapenda sana kunyoa kwa sababu ya kazi yangu. Ninapenda sana kuhakikisha nywele zangu ziko fupi. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye huwa ninataka niwe na muonekano mzuri ni kwa ajili ya kazi yangu. Kwa hivo mimi huwa napendelea kunyoa na huwa nahakikisha ninanyoa mara mbili kwa wiki ili niwe vizuri niwe na muonekano ambao ni mzuri muonekano ambao ata mtu akiuona anaweza akavutiwa.

Ujuzi ni nauitaji kuimarisha ni ujuzi wa kujua kuendesha gari. Ninatamani sana kujua kuendesha gari lakini bado sijafanikiwa kuweza kuendesha vizuri. Kwa hivyo ninatamani sana ni pate ujuzi huu wa kuendesha gari ili nikuwe na weza kuendesha gari na kujipeleka mahali popote mimi mwenyewe ni napotaka. Maana hii kupanda gari za kulipa ni bei gali kuliko mimi mwenyewe kujipeleka. Kwa hivyo ninataka kujua ama kuimarisha ujuzi wangu ili iwe rahisi mimi kuenda mahali popote na pia ili niweze kutumia pesa kidogo wakati ninapo safiri mahali popote. Kwa hivyo ninataka sana ama ninapenda sana kuimarisha ujuzi wangu wa kuendesha gari.

Mziki ninaosikiliza kwa wingi ni mziki wa injili ama mziki wa dini. Mimi ni mwenye dini ya kikristo na mimi ninapenda dini yangu sana. Ninapenda sana ukristo. Ninaamini sana dini yangu ya kikristo. Ninapenda sana mungu wangu. Kwa hivyo maranyingi mimi ninapenda sana kusikiliza mziki huu wa injili ama mziki huu wa kidini. Mana ni mziki ambao uwa unanifanya niwe karibu na muumba wangu. Wakati unapo imba, unanionyesha jinsi mungu wangu anavyo nipenda, jinsi mungu wangu alivyo ni umba mimi, jinsi ambavyo amekuwa akinilinda. Kwa hivyo atawakati napokuwa nimekata tamaa na nisikilize mziki huu, uwa moyo wangu unafarijika sana, moyo wangu unapata utulivu, moyo wangu unapata kunye nyekea kwake, moyo wangu unapata kumuamini mungu ya kwamba naweza. Kwa hivyo ni mziki ambao huwa unanipa tumaini, ni mziki ambao huwa unanipa utulivu, na ni mziki ambao huwa unanifanya nipende zaidi mungu wangu na nipende sana dini yangu. Kwa hivyo mziki ambao ninausikiliza kwa mara nyingi ni mziki huu wa dini, na huwa ninapenda kusikiliza masaa ya asubui wakati ninapo amka, ninapo taka kushukuru mungu kwa siku. Ni mziki ambao pia ninaweza kusikiliza mchana, ni mziki ambao pia ninaweza kusikiliza usiku Wakati ambapo ninataka kufanya maombi yangu ya kulala, lazima ntaskiza mziki huu wadini Kwa hivyo ninapenda sana mziki wadini na huwa nausikiliza mara nyingi kwa siku.

Ninapotaka kustarehe mimi huenda katika mkahawa mzuri, huwa ninapenda mkahawa ulio kando kando ya bahari. Kwa hivyo mimi nitaenda mahali pale katika mkahawa ulio kando kando ya bahari. Maana mahali pale ninajua ya kwamba nitapata upepo mzuri, nitapata mandhari mazuri yaliozungukwa na bahari. Nitapata mandhari mazuri ambayo, nitaona watu wanaogelea, hata mimi mwenyewe pia ninaweza kuogelea nitaona michanga mizuri ambayo iko baharini. Kwa hivyo mimi huwa naenda kwenye hii mikahawa, ninapotaka kustarehe Ninakula chakula kizuri, ninakunywa kinywaji kizuri Ninasikiza nyimbo zinazochezwa mahali pale katika mkahawa na wakati ambao nataka kustarehe mimi huenda na marafiki zangu ama niende tu mimi mwenyewe niende nikaangalie yote hayo yanayojiri, nikale chakula kizuri, nikanywe vinywaji vizuri, nikaskize nyimbo nzuri na kucheza nyimbo nzuri. Kwa hivyo ninapenda mikahawa ya baharini maana huwa ni mikahawa inayonivutia sana na ninapofika mahali pale huwa nasikia raha katika moyo wangu huwa ninafurahi huwa ninacheka ninapenda sana mikahawa ya baharini.

Timu ya mpira wa mguu ninayoi penda ama ninayo ishabikia ni timu ya Manchester United. Ninapenda sana Manchester United, mwanzo ninapenda rangi ya jezi yake, kwa hivyo ni rangi ambayo mimi tayari imenivutia sana na ndo ikanifanya, nikapenda sana timu hiyo. Na nilianza kushabikia hii timu tangu nikiwa niko katika shule ya upili tangu mwaka wa elfumbili, shirini na kumi na moja ni mwaka huo ndo nilianza kushabikia hii timu na mchezo wakushangaza niliona kwa timu yangu ni wakati ambapo walipewa penalti na wakaanza kubishana nani ambaye atapiga penalti na nani ambaye hatapiga penalti. Na mchezaji ninae mpenda sana ni Bruno Fernandes na huwa najisikia vizuri sana wakati timu yangu inapo shinda uwa ninafurahi sana mimi kama shabiki na mimi kama mtu ninae penda mchezo wa mpira wa mguu.

Zawadi nzuri ambayo ni mewahi kupokea ni zawadi ya mkufu wa siliva. Mkufu huu nilipewa na mume wangu na wakati alio nipatia mkufu huu. Ulikuwa ni wakati wa harusi yetu. Kwa hivyo ni mewahi kupokea huo mkufu na nikaona ya kwamba ni zawadi muhimu sana na zawadi nzuri kwangu. Maana iliashiria upendo ambao uko katika ndoa yetu, iliashiria upendo ambao uko baina yangu na mumewangu. Nizawadi ambayo huwa nikiiona, ninafurahi sana, ninasikia amani, na ninakumbuka jinsi mumewangu anavyo nipenda ama jinsi mumewangu alivyo kuwa ananipenda tangu kitambo. Kwa hivyo nizawadi ambayo nime iweka na kuitunza vizuri, nizawadi ambayo hata niki iangalia mimi mwenyewe huwa nataka hata machozi ya furaha yanitoke, kwa hivyo zawadi ambayo nimewahi kuipokea na ninzuri sana nizawadi ya mkufu na mkufu wenyewe ulikuwa wa siliva na mimi hupenda kuvaa mkufu wangu wakati ninapoenda kutembea na mume wangu na watoto wetu huwa ninahakikisha ninavaa huu mkufu. Ili aone ya kwamba ninapenda hii zawadi aliyo nipatia.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia na ninapenda kuvaa kofia sana. Huwa ninapenda kuvaa kofia wakati wa mchana ambapo jua ni kali sana. Kwa hivyo huwa ninahakikisha ninavaa kofia ili kujikinga na lile jua lililo kali wakati wa mchana. Na pia kitu chengine ambacho kinanifanya nipende kuvaa kofia. Mimi ni mtu ninayependa fashion, ninapenda urembo. Kwa hivyo huwa ninavaa pia kofia kwa sababu ya fashion, ninavaa kofia kulingana na vazi lile nililolivaa. Kwa hivyo kama nimevaa nguo nyekundu nitahakikisha niko na kofia yangu nyekundu. Kwa hivyo pia hua nininaivaa kwa sababu tu ya urembo, kwa sababu tu ya fashion zinazoendelea. Kwa hivyo ninapenda kuvaa sana kofia na mimi hujisikia vizuri sana wakati ninapovaa kofia. Ama wakati nimevaa kofia huwa ninafurahi sana.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano na mashindano yenyewe nilioshiriki ni mashindano ya urembo. Ninapenda sana urembo na wakati mashindano haya ya lipotokea, nilikuwa katika shule ya upili na pale nilienda kufata walimu wangu na kuwambia ya kwamba pia mimi ninataka kushiriki na walimu wangu wakani kubalia kushiriki mashindano yale. Ilikuwa ni mashindano mazuri, ni mashindano ambayo bado ninayakumbuka sana, maana nilivaa rinda zuri sana, nikapakwa vitu vizuri katika uso wangu, nikapewa kipochi kizuri na viatu vyangu vizuri, nikashindana mashindano yale na nikawa wakwanza. Kwa hivo ninapenda sana kushiriki mashindano na mimi mwenyewe binafsi nishawahi kushiriki mashindano maana mwili wangu ni mwili mzuri wa kufanya kushiriki kwa urembo Kwa hivo nimesha waifanya mashindano haya ya urembo na nikaibuka kuwa wakwanza.

Ninangoja barua pepe mara nyingi kwa siku. Kwa sababu ninatufanya kazi kupitia pia kwa barua pepe. Kwa hivyo kazi yangu nilazima nitatuma barua pepe na pia mimi nitatumiwa barua pepe. Kwa hivyo huwa ninangoja barua pepe maranyingi sana kwa siku maana ndiko ambako kazi zetu zinako tumanwa na pia mimi ndiko ambako ninatuma kazi. Kwa hivyo kila wakati ninatarajia barua pepe inifikie.